Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa beziboli, mawazo ya kwanza. Kwanza, unaweza kushiriki wakati mku wa beziboli ulio uona. Pili, labda unaweza kuelezea ni timu gani zilikuwa zikicheza. Tatu, jee, unakumbuka ni nini kilicho tokea cha ajabu? Nne, ungependa kuelezea ni jinsi ulivyo hisi wakati huo. Tano, unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati huo?

Mimi hupenda kutembea kwa miguu mbali mrefu kila siku hili kuimarisha afya yangu.

Mimi hupata habari zangu nyingi kupitia mtandao ya kijamii kama twitter na instagram kwa sababu taarifa hufika haraka.